Musafara wa magari leo ni mzito sana, ntachalewa labda kwa dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kichi barua, nimuambia ntachalewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi, nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitepuka msongomano, kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, sikize muziki ili niwe na subra. Hali hii ni ya kila siku lazima njifunze kustahimili.

Chakula kigeni ambacho nishaijaribu ni prune. Nilikipata katika mkahawa mmoja kigeni na kilikuwa kimepikwa na kwa viungo malumu. Ladha yake kilikuwa ya kipeke. Laini na yenye harufu mzuri. Ingawa mwanzoni nilikuwa na wasiwasikukionja. Baada ya kukila nilikipenda sana. Uzoefu huo ulinifungua macho kuhusu vyakula vya utamaduni nyingi. Ningependa kujaribu vyakula vipya zaidi.

Chakula nachopenda zaidi ni mokimo kwa sababu ni cha asili na chenye lishe bora mokimo utungenezwa kwa ndizi mbichi viazi mahindi na mboga za majani hivo hunipa nguvu na afya mzuri napenda ladha yake laini na jinsi ninavyo shiba pia hunikumbusha nyumbani na mila za jamii yetu kila nikila mokimo nahisi furaha mmeridhika na najivunia vyakula vya kiafrika vinavyo akisi usamaduni wetu nzuri sana.

Harufu ninayopenda sana ni ya mchanga baada ya kumwagiwa maji kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha. Harufu hiyo hujitokeza haswa wakati wajua kali maji yanapomwaga ardhini. Hunikumbusha mazingira nyumbani na siku za utotoni. Harufu hiyo hunifanya nijisikie nipo karibu na maumbile. Inanipa amani ya moyo na kunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo kabisa.

Chakula ninachokipenda zaidi ni mukimo, kwa sababu ni cha asili na chenye lishe bora. Mukimo hutengenezwa kwa viazi, mahindi na mboga za majani. Hivo hunipa nguvu na afya mzuri. Napenda ladha yake laini na jinsi inavyoshibisha. Pia hunikumbusha nyumbani na mila za jamii yetu. Kila nikila mukimo nahisi furaha, nimeridhika na najivunia vyakula vya kiafrika. Vinavyoakisi utamaduni wetu vizuri sana.

Ninapotaka kustarehe mimi husikiliza nyimbo kwa sababu hunipa amani na kunituliza mawazo. Muziki hunisaidia kusahau changamoto za kila siku na hunifanya nijisikie mwenye furaha. Napenda nyimbo zenye ujumbe mzuri na midundo laini inayoniburudisha. Wakati mwingine husikiliza muziki peke yangu na wakati mwngine marafiki na kunifaya nijisikie huru na mwenye utulivu wa akili.